Kwa kweli napenda chai zaidi kuliko kahawa kuna kitu cha kutuliza kwenye kikombe cha chai ya moto, hasa asubuhi au jioni, kunapokuwa na upepo kidogo. Hunifanya nihisi kama najipa muda wa kupumua pole pole. Kahawa hunipa nguvu ndio, lakini chai hunipa faraja zaidi.

Mchezo ningependa kucheza ni parachuti kwa sababu nina hamu ya kuona dunia kutoka juu sana. Nimewai kuona wengine wakifanya na ilionekana haina kifani. Hisia ya huru na mshangao mkubwa lakini pia inahitaji ujasiri sana. Na hiyo ni changamoto ya kufurahia sana.

Ushauri nigeweza kumpa mtu mwingine ni kuzingatia kila hatua kwa utulivu na kushikilia matumaini hata pale mambo yakienda pole pole. Pia ni muhimu kusikiliza moyo wako na kuzingatia kile kinachofaa. Si tu kile wengine wanadhani.

Napenda juisi ya machungwa zaidi. Asa asubui au baada ya kufanya kazi kidogo. Ladha yake ni tamu kidogo na chachu kidogo inaniumiza na kunipa nguvu haraka. Wakati mwingine napenda pia juisi ya matunda mchanganyiko yenye tunda la nyanya, tikitimaji na matunda mengine mandogo.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu kuna nipa uhuru kidogo na kupanga muda wangu. Nafurahia kuwa na kikombe cha chai karibu naweza kusimama kidogo nikupumzika au kuzunguka chumbani nikitafuta wazo jipya lakini pia, lazima nikubali ni changamoto kidogo kuendelea kuwa makini na usiyo wa shughuli za kila siku.